Ni nasomea habari mtandaoni kupitia tovuti rasmi za vyombo vya habari hasa BBC, Al Jazeera na Citizen Digital. Kwa sababu tovuti hizi zinatoa taarifa za kuaminika, zilizochunguzwa kwa kina na kusasishwa mara kwa mara. Kwanza BBC ni chanzo kina choki pendelea kwa habari za kimataifa kwa sababu wanazingatia utafiti wakina, uwiano wa taarifa na luga iliyo wazi inayonisaidia kuelewa matukio ya dunia bila upendeleo. Kupitia BBC, ninaweza kufatilia habari za siasa za kimataifa uchumi wa dunia afya na teknolojia, jambo linalolipanua upeo wa mawazo na kunifanya nione jinsi matukio ya nchi moja yanavyoweza kuathiri dunia mzima. Pili, Al Jazeera hunivutia kwa sababu hutoa mtazama tofauti wa habari, hasa kuhusu maswali ya kijamii, haki za binadamu na siasa za kimataifa, na mara nyingi huangazia sauti za watu ambazo hazisikiki sana katika vyombo vingine vya habari. Hii hunisaidia kufikiri kwa kina na kutathmini habari kutoka pembe zaidi ya moja kabla ya kufika hitimisho. Kwa upande wa habari zandani, Citizen ni chanzo changu kikuu kwasababu wana ripoti matukio ya Kenya kwa haraka, kwa luga inayo eleweka na kwa kuzingatia maisha wananchi wa kawaida. Kupitia Citizen, ninaweza kufatilia siasa za ndani, maendeleo ya uchumi, elimu, afya na maswala ya kijamii yanayo athiri jamii yangu moja kwa moja. Faida kubwa ya kusomea habari kupitia tovuti hizi ni kwamba nininaweza kulinganisha taarifa kutoka vyanzo tofauti kuona picha na video zinazohusiana na tukio na kusoma maoni ya wachambuzi mbali mbali. Ingawa mtandao una changamoto ya habari za uongo, kuchagua tovuti hizi rasmi hunipa huwakika wakupata habari zilizo sahihi na zenye wadilifu wa uandishi wa habari. Kwa ujumla kusomea habari kupitia BBC, Al Jazeera na Citizen, hunifanya niwe na ufahamu mpana kwa ya nayoendelea ndani ya nchi na dunia na hunisaidia kuwa raia mwenye maarifa na mtazamo mpana.

Ninapenda tishati kuliko shati kwa sababu inanipa uhuru, faraja na urahisi katika maisha yangu ya kila siku. Kwanza kabisa, tishati ni vazi linalonifanya nijisikie huru kimwili. Hasa wakati wa kufanya shughuli zinazohitaji kusogea sana kama kutembea, kufanya kazi au kukutana na marafiki. Ni nyepesi, hairundiki mwilini na inafaa katika hali ya hewa ya joto, Jambo linaloifanya iwe chaguo bora kwa matumizi ya kawaida. Pia tishati ni rahisi kuvaa na kuivua. Tofauti na shati ambalo mara nyingine huhitaji kupigwa pasi na kufungwa vifungwa kwa umakini. Pili tishati inanipa nafasi ya kujieleza kupitia mtindo na rangi imbalimbali. Kwani kuna tishati zenye maandishi, picha au rangi tofauti zinaweza kuonyesha utu na ladha yangu binafsi. Kwa upande wa urahisi, tishati uendana na mafazi mengi kama suruali, yoyote, au kaptula. Hivyo hunirahisishia kupanga mavazi bila kutumia muda mwingi. Hata hivyo ninatambua umuhimu wa shati. Hasa katika mazingira rasmi kama kazini kwenye mikutano au hafla maalum. Kwa sababu shati linaashiria nidhamu, usafi na heshima. Shati hufanya mtu aonekane nadhifu na mwenye mpangilio mzuri. Jambo ambalo ni muhimu katika kujenga taswira nzuri mbele ya wengine. Lakini kwa maisha ya kila siku yasiyo rasmi, tishati inanipa mchanganyiko wa faraja na mtindo ulingana na hali halisi ya maisha yangu. Kwa ujumla ingawa shati lina nafasi yake maalum, tishati ndilo chaguo langu la kwanza kwa sababu linaendana na mtindo wangu wa maisha, linanipa faraja ya muda mrefu na hunifanya nijisikie huru na kujiamini katika shughuli zangu za kila siku.

Mafanikio yangu ya binafsi kazi nini na yothamini zaidi ni pale ni napokamilisha mradi mgumu au kazi zenye changamoto na kuona matokeo yake ya naviongezia tamani kampuni au wateja. Kwa mfano, napenda kuona mradi niliyouanza kutoka mwanzo ukafanikiwa kikamilifu. Ikiwa ni pamoja na kupanga, kutekeleza na kushirikiana na timu na hatimaye kuleta matokeo chana. Mafanikio kama haya ya nanifanya nihisi kujivunia kuwa na kujiamini na kutamini juhudizangu binafsi Pia napenda mafanikio yanayohusiena na kuangeza ujuzi wangu au kuboresha njia kufanya kazi Kwa ni situ kwa mba ya nanisaidia kazini Bali pia nanifanya niwe mtalamu bora zaidi Kwa mfano, mara nilijifunza kutumia programu mpya au mbinu mpya kufanya ripoti na mara moja nikawa na ufanisi mkubwa zaidi kuliko kabla Mafanikio madogo au makubwa kazini kama kupata pongizi kuchukua kwa wateja au viongozi Pia ni jambo linalolifanya nihisi furaha kuridhika na motisha ya kuendelea kufanya kazi kwa bidi.

Mimi ninapokuwa na muda wa bure, napenda kutumia muda huu kupumzika, kujiburudisha na pia kujifunza mambo mapya. Kwa mfano, mara nyingi napenda kusoma vitabu au makala mtandaoni kuhusu mambo ninayopenda au taaluma yangu. Kwani hii inanisaidia kuongeza ujuzi wangu na kuendeleza akili zangu. Pia napenda kutumia muda wa bure kusikiliza muziki au kuangalia video za burudani. Jambo linalofanya ni pumzike na kurudisha nguvu baada ya kazi au shughuli nyingi. Mara nyingine napenda kutumia muda wa bure kutembea kufanya mazoezi mepesi, kwani husaidia kuamsha mwili na akili zangu na kunifanya, nisikie vizuri kimwili na kisaikolojia. Aidha, wakati mwingine napenda kutumia muda wa bure kushirikiana na familia au marafiki, kuzungumza, kucheka au hata kupanga shuguli ndogo za pamoja. Kwani ina nifanya ni hisi furaha na karibu na watu ninaowapenda. Kwa kweili kutumia muda wa bure kwangu si tu ni burudani, bali ni njia kuimarisha afya ya akili kuongeza furaha na kurudisha nguvu ili niwe tayari kuendelea na majukumu yangu ya kila siku. Kwa hiyo mimi hupanga muda wangu wa bure kwa makini ni kihakikisha ni natumia vyema kwa furaha kujifunza na kupumzika.

Tabia ninayopenda sana kwa wengine ni uaminifu, heshima na huruma kwa sababu hizi ndizo tabia zinazojenga mahusiano ya kweli na yenye maana katika maisha. Mtu anapokuwa mwaminifu, hunifanya nijisikie salama, kuzungumza naye na kushirikiana naye bila hofu ya kudanganywa au kusalitiwa. Uaminifu huchanga msingi imara wa urafiki, familia na hata mazingira ya kazi kwani huondoa mashaka na kuimarisha imani kati ya watu. Heshima pia ni tabia muhimu sana kwangu Napenda watu wanaoheshimu mawazo ya wengine hata kama hawakubaliani nayo heshima inaonyesha ukomavu wa akili na moyo na hunifanya nione kuwa mtu huyo anaelewa kuwa kila binadamu ana thamani yake mtu anayeheshimu wengine hutumia meneno kwa busara, husikiliza kabla ya kuzungumza na hutambua mipaka ya wengine Tabia hii husaidia kuzuia migogoro isiyo ya lazima na huleta maelewano katika jamii huruma ni tabia nyingine ninayoipenda sana. Napenda watu wanaojali hisia za wengine na wako tayari kusaidia bila kutarajia malipo. Mtu mwenye huruma huweza kuelewa maumivu au changamoto za mwenzake na kutoa msaada wa kweli ili ni kwa maneno ya faraja au kwa vitendo. Huruma huifanya dunia iwe mahali pazuri zaidi pa kuishi kwa sababu huleta upendo mshikamano na matumaini hata katika nyakati ngumu. Pia napenda watu wenye unyenyekevu mtu anaeza kuwa na mafanikio makubwa Lakini bado akabaki mnyenyekevu na najifunza kutoka kwa wengine unyenyekevu hunifanya nihisi kuwa hakuna aliye bora kuliko mwingine Bali kila mtu ana kitu cha kujifunza na cha kufundisha Tabia hii husaidia kujunga mahusiano ya kweli bila majivuno au mashindano yasiyo na maana Kwa ujumla, tabia ninazozipenda kwa wengi ni zile zinazochangia amani uwelewano na maendeleo ya pamoja. Watu wenye tabia hizi, hunifanya nijisikie vizuri kuwa karibu nao, hunitia moyo kuwa mtu bora zaidi, na hunikumbusha kuwa binadamu wa kweli haupimwi kwa mali au hathi, bali kwa namna tunavyo watendea wengine kila siku.